Ile saa ni nayo penda sana kwenye siku ni saa za asubuhi, ni nafanya kazi bila kuwa na shida yoyote kwa sababu hakuna joto jingi na pia hakuna baridi sana. Pia ni mapema na kwa sababu ya hivyo, kazi inafanyika kwa sababu bado mwili umechangamuka. Hiyo ndiyo sababu ni nafanya kazi vizuri wakati wa asubuhi.

Kwa ukweli, mimi sifanyi mazoezi kwa sana. Labda mara moja kwa muda lakini sifanyi mazoezi kama kawaida ama kwa kawaida. Kama wakati ule ninapofanya, ninapenda kufanya wakati wa asubuhi. Sipendi siwezi penda kufanya mazoezi jioni kwa sababu nitakuwa nimetoka makazini, nimechoka ninaona ni afadhali kufanya mazoezi asubuhi.